Mchezaji wa mpira wa kikapu ambaye namuenzi na kumpenda zaidi wakati ambapo anacheza ni Lebron James. Mchezaji huyo anaichezea timu kukule marekani, anapenda jinsi ambavyo uwa anacheza, urefu wake, uwa unanifraisha kabisa. Nikimwona anacheza napatwa nafuraa kabisa.

Timu ya mpira wa mguu ambayo naipenda kabisa ni timu ya Manchester United. Timu hiyo nimeanza kuishabikia tangu mwaka wa elfu mbili na tisa wakati huo Ronaldo akiwa anaichezea huko. Ronaldo kila mara nikimwona kwenye timu nilikuwa nampenda kabisa.

Kusema ukweli, mimi napenda kusoma. Kwa sababu ukisoma, hapo ndipo unapata maarifa ya kuandika. Mara nyingi mimi husoma kulingana na mda ambao niko nao. Nasoma asubui, mchana na jioni. Kuandika, sio sana. Lakini kitu ambacho kwamba nakipenda zaidi ni kusoma.

Ujuzi ambako ningependa kujifunza ni jinsi ya kufanya mambo kutumia teknolojia kwa kuwa wakati ambako nilikuwa katika shule ya upili na msingi niliweza kusomea elimu ya tarakilishi. Elimu hio ilinisaidia pakubwa sana na masomo haya naona wakati mzuri wa kusoma ni kuanzia jumatatu hadi ijumaa wakati huo tuna muda wa kutosha.

Kitu ambacho kwamba. Nafanya ilikuongeza uzalishaji ni kujituma. Najituma usiku na mchana. Nafanya kazi kabisa. Natafuta marafiki wenzangu. Tunajadili na tumia. Vitabu kusoma, vitu vingi. Ndiposa nipate.

Mambo ya siri, mambo ya siri huwa naificha kabisa, siwezi kumwambia mtu yeyote. Mambo ya siri yanabaki kuwa ya siri, hakuna kumweleza mtu yoyote kwa kuwa wakati ambapo tulikuwa tunajadiliana hakuwa. Mambo haya na yaweka liwe liwe na liwalo, siwezi kumwambia mtu yeyote, nakufa na hiyo siri.

Mawa nyingi mimi hutumia wifi kwa kuwa mahali ambapo niko ni karibu na shule. Na shule mara mingi tunatumia wifi. Lakini wakati ambapo kwamba naenda kijijini kule hakuna stima ya kutosha. Hapo inakubidi unanunuwa data.

Kazi ambayo kwamba na chukia kabisa. Nikiwa nyumbani hasa. Nikiwa katika chumba changu. Ni kusafisha. Kufagia. Kufagia huwa kazi ngumu kabisa. Nipige deki. Nimalize kufagia kupiga deki kazi hio yachosha. Ya chosha mpaka. Unashindwa kufanya mambo mi.

Mambo ambayo kwamba nafanya ni kijiandaa katika mkutano nahakikisha nimefika mahali ambapo kwamba mkutano huo unafaa kufanyika. Nafika mapema, nitulie, huwa najiuliza maswali ambayo yanaweza kuulizwa katika chumba hicho, halafu najijibu.